Natumia teknolojia ya sauti sasa iwapo nataka kutuma ujumbe kwa marafiki zangu na iwapo sitaki kuandika na nafadhalisha niwatumie teknolojia ya sauti, na kipaza sauti yangu. Naam pia kutumia teknolojia ya sauti ni rahisi sana kushinda kuandika meseji refu refu. Na pia ni inachukua wakati mfupi na mpitisha ujumbe kwa wakati unaofaa. Na pia teknolojia ya sauti inasaidia kukupa uwezo wa kueleza na kujieleza vizuri kwa wenzako na.

Ushauri ambayo ningependa kuwapa wengine ni ushauri ambapo ningeweza kuambia kila moja aweze kutia bidii kwa maisha, kuna kitu ambacho unaeza pato kwa urahisi, na pia ni kuwa, kuwaambia kuwa, kila moja aweze kufanya maamuzi ambayo, nii ya muhimu ili asiweze kufanya maamuzi ambayo inaweza kuleta, madhara kwenye maisha yake na kumharibia maisha hasa maamuzi ambapo, unataka kufanya kitu ambacho si kizuri hasa watu ambapo kwa wakati mwingine wanataka kujitia kitanzi kwa sabu ya, ukosefu wa pesa. Naam pesa si kila kitu. Mtu anafaa tu kuwa na uwezo ule wa kujilisha, na mara nyingine unaweza kuomba marafiki zako wakaweza kukusaidia. Naam.